Eleza hali ya hewa leo, hali ya hewa leo nezasema kwamba pan ajua ambao ni ya kati na pia pana mawingu. Lakini kwa siku mingi kumekua na joto jingi sana, unajisikiaje kusu joto au baridi Mini mtu ambae napinda baridi kushinda joto kwa sabu panapo kuwa na baridi naweza kuwa mchangamufu na nifanya kazi nyingi kama vile kazi ya nyumba, kazi kama vile kupika, kuosha guo, kupanga nyumba lakini panapokua na joto kwa kweli mini mtu ambae unapata kwa mara nyingi na kwa yani mvivu ya ni sita jisikia kamba ni na nguvu ya kufanya kazi kwa sababu ya leo nimeza tukuvaa dera dera ni rinda mbalo unapata kwamba haikubani kwa sababu inafanya hewa mingi ikue katika mwili wako. Na ninguo ambao ni nyepesi sana. Kitu ambao napenda aina hii na hali ya hewa ni kwamba kama unataka kuenda kugelea unezenda kugelea kwa sababu hakuna ubaridi. Nata ukienda pali kwa manji hautapato na shiria kifuwa ama utapatwa na homa. Kwa sababu unapata hali ya hewa ina joto. Unataka kufanya nini katika hali ya hewa. Mara nyingi panapokua na joto jingi Mini mtu ambao nafadhalisha tu kutulia pali kwa nyumba. Na nifanya tu kazi ya nyumba Muzika.

Swali nauliza napenda kujifunza mambo mapya vipi? Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ilio wazi, yenye mpangilio na inayuchochea udadisi kwa sababu na amini kujifunza ni mchakato unaoendelea katika maisha. Kwanza kabisa, huanza kwa kuwa na nia na malengo wazi ya kile ninachotaka, kujifunza, ninapojua kwanini nataka kujifunza jambo fulani kwa urahisi kwangu kulipa uzito na kufwatilia kwa bidii hata nielewe kikamilifu. Pili, napendelea kujifunza kwa kosoma na kufanya utafiti wa kina kupitia vitabu, makala na vianzo mbalimbali vya kwaminika. Kusoma hunisadia kupata msingi ya nadharia na kuelewa dhana kwa upana. Kabla ya kuingia katika vitendo pia kutumia teknolojia kama video za ki elimu, kozi za mtandaoni na mihathara ambazo hunipa mitazamo tofauti na kunisadia kuelewa kwa urahisi zaidi. Tatu, hujifunza vyema na kufanya mazoezi na kutumia kile nilijifunza katika mazingira halisi. Iwe na ujuzi wa kazi, lugha mpya au maarifa ya kijamii. Kujaribu kwa vitendo hunisaidia kukumbuka na kuelewa kwa undani zaidi. Makosa ni nayofanya katika hatua hii huwa sehemu ya kujifunza kwani hunipa uzoefu wa moja kwa moja. Zaidi ya hayo, napenda kujifunza kupita, kupitia mazungumzo na kubadilishana mawazo na wengine. Kusikiliza mitazamo tofauti, hunipanua fikra na hunisaidia kuona mambo kwa namna mpya. Pia hupenda kujiuliza maswali kutafakari kile nilichojifunza na kujipima mara kwa mara ili kuona maendeleo yangu. Kwa ujumla, napenda kujifunza mambo mapya kwa mtazamo wa uvumilivu, nidhamu na shauku nikitambua kuwa kila hatuwa ndogo ni sehemu ya safari kubwa ya maarifa na maendeleo ya kibinafsi.

Swali linauliza kifaa gani cha teknolojia siwezi ishi pasipo. Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda sana kutumia simu ambayo ni rununu. Na siwezi ishi pasipo kwa sababu hiyo ndio kifaa changu cha kutumia kwa kufanya kazi na hapo ndio mimi natumia kutengeneza pesa ili kuweza kukimu mahitaji yangu ya kila siku. Kwa hivo hii inamaanisha kwamba pasipo na simu inamaanisha kwamba vitu vingi katika maisha yangu itakosekana. Mwanzo sitaweza kutengeneza pesa. Pili, sitaweza kuzungumza na wapendwa wangu kwa sababu huwa mimi si ishi na wazazi wangu. Na naweza sema kwa kweli, rununu imeleta faida nyingi sana. Unaweza kuzungumza na mpendwa wako ambaye anaishi mbali na muweze kuwasiliana nao pamoja. Unaweza kufanya kazi kwa kutumia rununu yako. Unaweza nunua bidhaa katika simu pale mtandaoni. Na kwa kweli imeweza kurahisisha maisha ya kila mtu duniani.

Swali na uliza, nini ni kipaumbele kazini kwa mawasiliano? Kipaumbele changu kiku kazini linapokuja, awale na mawasiliano ni uwazi, uelewa na heshima kwa sababu mawasiliano mazuri ndio msingi wa kazi ya ufanisi na ushirikiano mzuri. Kwanza kabisa kuwakikisha kuwa ujumbe ninautowa au kupokea uko wazi na uneleweka vizuri bila utata au luga inaweza kutafsiriwa kwa njia tofauti. Mawasiliano yaliowazi usaidia kuepuka makosa mkanganyiko na migogoro isio lazima kazini. Pili, nathamini sana kusikiliza kwa makini, mawasiliano si kuzungumza tu bali pia ni kusikiliza na kuelewa mawazo, maoni na changamoto za wengine. Ninapo msikiliza mwenzangu kwa makini, umfanya aijihisi kuthaminiwa na pia unisaidia kujibu kwa usahihi na kwa njia inayojenga. Hili, huimarisha uwaminifu na mshikamano ndani ya timu. Tatu, kuweka kipaumbele kwenye mawasiliano ya wakati mwafaka, ni naakikisha taarifa muhimu zinawasilishwa mapema, hasa zile zinazuohusu ratiba, mabadiliko ya kazi, au maamuzi muhimu. Kuwasiliana kwa kuchelewa, kuneza kusababisha uchelewaji wa kazi au kufanya watu wafanye kazi kwa maelekezo yasio sahihi. Zaidi ya hayo kuzingatia hishima na luga ya staha katika mawasiliano yote. Hata pale kunapokua natofuti za maoni kutoa mrejesho kwa njia ya kujenga badala ya kulaumu kusaidia kutatua changamoto bila kuharibu mausiano ya kazi. Kwa ujumla, ninaona mawasiliano kazini kama chombo cha kudenga ushirikiano, ufanisi na mazingira mazuri ya kazi. Ambapokila mtu anahisi kusikilizwa, kweleweka na pia ni vizuri unapata kwamba mtu anahisi anaheshimiwa.